Filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayosimulia safari ya kishujaa ya mtu wa kawahida kabisa. Napenda hadithi ambapo muhusika mkuu anaanza bila kuwa na kitu. Lakini kupitia changamoto nzito anagundua nguvu kubwa iliyojificha ndani yake. Filamu za aina hii hunikumbusha kuwa kila mtu mwenye ana uwezo wa kubadilisha ulimwengu wake. Pia, mimi ni mpenzi wa filamu zenye mafumbo na msisimuko. Napenda zile ambazo zinakufanya ufikiri kwa bidii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Zinapokuwa na mwisho usiotarajiwa, zinanifundisha kuwa mara nyingi mambo si kama yanavyoonekana kwa nje, na kuna umuhimu wa kuangalia undani wa kila jambo. Vile vile, mimi huvutiwa na filamu za kihistoria. Kutazama filamu zinazoonyesha utamaduni za kale, vita vya kishujaa au maisha ya viongozi wa zamani. Kunanipa picha halisi ya wapi binadamu ametoka uzuri wa mavazi lugha za kale na mandhari ya asili kwenye filamu hizi hunifanya nihii kama nasafiri kwa mashine ya muda kurudi nyuma. Mwishoe filamu bora kwangu ni ile yenye muziki na picha zinazogusia hisia Wakati mwingine sauti ya filamu inaweza kusimulia hadithi hata kuliko maneno Napenda filamu ambazo baada ya kumalizika unakaa kwa datika chache ukiwa kimya Ukitafakari kuhusu maisha upendo na nafasi yako hapa duniani.

Kumbu kumbu yangu zuri zaidi ni nyakati za jioni tulizo kaa tukizunguka moto wa koni. Nakumbuka harufu ya moshi ikichanganyika na hewa baridi ya usiku. Huku tukisikiliza hadithi za kale kutoka kwa wakubwa wetu. Wakati ule ulimwengu ulionekana kuwa mdogo na salama. Na kila neno la hadithi lilijenga picha ya ajabu akilini mwangu. Pia nakumbuka furaha ya kucheza nje kwenye mvua ya kwanza ule msisimuko wa kukimbia bila viatu kwenye matope na kuhisi matone ya baridi yakiguza ngozi ulikuwa wa kipekee sana. Hakukuwa na wasiwasi wa kuchafua nguo wala majukumu ya kesho. Ilikuwa ni kusherehekea tu zawadi ya asili iliyokuwa inatunyeshea kwa ukarimu vile vile Nina kumbukumbu tamu ya harufu ya chakula malumu cha siku kuu na kumbuka jinsi nyumba nzima ilivyo kuwa ikijaa harufu ya viungo na mapishi ambayo yalikuwa yakifanyika mara chache kwa mwaka. Harufu ile pekee ilitosha kuleta msisimuko wa furaha na umoja. Ikitukumbusha kuwa tuko pamoja kama familia na tunashereke upendo wetu. Mwishowe nakumbuka hisia ya kustajabia vitu vidogo. Iwe ni kuangalia kundi la chungu wakibeba chakula au kutazama rangi za kipepeo aliyetua kwenye uwa. Kila kitu kilihisi kama miujiza. Utotoni ulinifundisha kuwa na macho ya kuona uzuri hata katika mambo ya kawaida kabisa. Sifa ambayo nimejitahidi kuendelea nayo mpaka leo.

Moja ya mambo ninayopenda zaidi ni kushiriki katika mapishi ya familia. Kuna furaha ya kipeke tunapo kusanyika jikoni. Kila mmoja akiwa na jukumu lake. Mmoja anakata vitungu muingine anasonga ugali. Na muingine anahakikisha mziki unacheza kwa mbali. Hapo ndipo siri nyingi ya maisha utolewa na vicheko havina vikomo. Pia mimi nafurahia matembezi ya miguu wakati wajioni. Kupata nafasi ya kutembea bila haraka, tukitazama jua likizama, utupa muda wa kuzungumza mambo mazito na mepesi. Hii hali hii ya kuwa nje na asili inatusaidia kuimarisha vifungo vietu na kuelewa mawazo ya kila mmoja nje ya kuta za nyumba na kelele za kawaida. Vile vile, mimi ni muumini wa michezo ya bodi au kadi. Hata kama kuna ushindani mkubwa, michezo hii inatufundisha uvumilivu na jinsi ya kufurahia ushindi au kukubali kushindua kwa pamoja. Ni nyakati ambazo tunajifunza tabia za kipeke za kila wa mwanafamilia na kutegeneza utani ambao unadumu kwa miaka mingi Mimi hupenda kukaa kimia pamoja tukiwa tunafanya mambo tafauti Wakati mwingine hatuitaji kuzungumza kuwepo tu chumba kimoja mmoja akisoma kitabu na mwingine akifanya kazi yake Kuna leta hisia ya usalama na faraja Uwepo wa familia ni shati inayojaza moyo wangu hata bila matumizi ya maneno mengi.

Ushauri wangu wa kwanza ni kuwa na kiu isiozimika ya kujifunza. Unapoanza kazi. Ujuzi uliopata shuleni ni msingi tu. Lakini jengo halisi linajengwa hapo kazini. Usiogope kuuliza maswali ya kijinga au kuomba msaada. Kila mtaalamu unayemuona leo, alianza hapo ulipo sasa. Pia na kuasa ujenge uaminifu na uadilifu mapema. Sifa yako ndio inayokufungulia milango ambayo hata vieti vyako haviwezi kuifika. Hakikisha unatimiza ahadi zako. Unawahi kazini na unakuwa mtu ambaye wenzako wanaweza kumtegemea bila wasiwasi. Katika ulimwengu wa kazi uaminifu ni sarafu yenye thamani kuliko pesa. Vile vile, jifunze sanaa ya mawasiliano na mahusiano. Kazi nyingi hazikamiliki kwa uwezo wa akili pekee. Bali kwa jinsi unavyoweza kushirikiana na watu wa tabia tofauti kuwa msikilizaji mzuri na karibu kuelewa mtazamo wa wengine kabla ya kutoa yako uhusiano mzuri wa wafanyikazi wenzako utafanya mazingira ya kazi yawe sehemu ya furaha na si ya ushikinizo, shinikizo Jitunze na weka uwaano wa maisha. Ni rahisi sana kuzama kwenye kazi na kusahau afya yako ya mwili na akili. Hakikisha unapata muda kumzika, kula vizuri na kuwa na maisha yenye nje ya ofisi. Kumbuka kuwa wewe ni binadamu kwanza kabla ya kuwa mfanyi kazi. Na ufanisi wako unategemea sana utulivu na wa nafsi yako.

Mchezo ninaopenda zaidi ni mpira wa miguu, lakini sio tu kwa ajili ya kukimbiza mpira, bali kwa sababu ya sanaa za ushirikiano. Kuna kitu cha ajabu sana kuona watu kumi na mmoja wenye tabia tofauti wa kifikiri kama mtu mmoja ili kufikia lengo la pamoja. Kwangu soka ni kama lugha ya ulimangu inayoweza kuleta amani na msisimuko hata kwa watu wasio fahamiana. Pia mimi ni mpenzi wa mchezo wa chess. Huu ni mchezo unao changamoto akili na kunifundisha kuwa kila hatua ninayo ipiga maishani ina matokeo yake. Chess inanifundisha uvumilivu na umuhimu wakua nam na mkakati wa mbali. Huku ikinilazimisha kutabiri hatua za mshindani wangu wa umakini mkubwa. Vile vile, mimi hufurahia mchezo ya asili ya nyumbani kama vile mbao. Mchezo wa wabao una vionjo vya kitamaduni na unahitaji hesabu za haraka na ujanja na hali ya juu. Ni mchezo ambao unakuanga unakuunganisha na historia ya mababu zetu na unaleta mjadala, mzuri na vicheko, unapochezwa kili kilingeni au nyumbani na marafiki. Mwishowe mchezo wowote ni naocheza lazima uwe na ladha ya furaha na siyo usa uhasama Napenda michezo inayojenga urafiki na afya ya mwili au akili Hiwe ni kukimbia asubuhi au kucheza mchezo ya video na ndugu zangu Lengo langu ni kutumia mchezo kama njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nishati chanya mioyoni mwangu.

Ngao ujana unamvuto wake, nadhani nisinge penda kurudi huko moja kwa moja. Kuna uzuri wakipekee katika ujana ambao ni ule ujasiri wakutojua hatari na nishati isio na kikomo. Lakini kwangu mimi dhamani ya hikima niliopata sasa ni kubwa kuliko nguvu za mwili pekee. Kurudi ujana bila maarifa haya nilio nayo sasa kutaonekana kama kuanza safari ndefu gizani tena Pia mimi huamini kuwa kila hatua ya umri inautamu wake Ujana ni msimu wakupanda mbegu kufanya makosa na kutafuta mwelekeo Lakini wakati huu niliopo sasa ndio msimu wakuanza kuona matunda ya yale nilio jifunza Napenda amani ya akili inayokuja na umri. Uwezo wakututikisika na mambo madogo na uwezo wakudhamini vitu vya msingi badala ya kukimbizana na sifa za muda mfupi. Hata hivyo, kama ningeweza kurudi ujana kwa maana ya kubeba nishati ile udadisi, basi ningefanya hivyo kila siku. Siri ya maisha sio kuwa na ngozi laini au misuli imara pekee, bali ni kuifanya akili ibaki kuwa kijana. Kwa kuendelea kujifunza, kucheka na kuwa na ndoto mpya. Sitaki kurudi nyuma kiumri, nataka kusonga mbele nikiwa na moyo wa kijana, ndani ya mwili wenye hekma. Kurudi ujana kungemanisha kufuta baadhi ya alama na makovu ya maisha ambayo yamenifanya niwe hivi nilivyo. Kila kosa nilofanya ujanani ilikuwa somo na kila changamoto ilikuwa darasa. Nisinge penda kupoteza masomo hayo muhimu kwa ajili tuu ya kupata uso usio kuwa na mikunjo. Naono fahari kuwa na historia yangu na kuitumia kumulika njia yangu ya badae.

Mimi huiona asali kama dhahabu ya majimaji kutoka kwa asili. Inastaajabisha kufikiri jinsi maelfu ya nyuki wanavyo fanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa ili kutengeneza tone moja la utamu. Kwangu mimi asali sio tu chakula. Bali ni alama ya subra na ufundi wa hali ya juu wa ulimwengu wa asili. Napenda asali kwa sababu ya uwezo wake wakuleta uponyaji. Tangu zamani, asali imekua ikitumiwa kama dawa ya koo kinga ya mwili na hata kwa ajili ya kulainisha ngozi ni moja ya zawadi chache duniani ambazo haziozi inaweza kukaa kwa miaka mingi na bado ikabaki na latha ya faida zake zile zile Jambo ambalo ni muujiza wakipekee vile vile, mimi huvutiwa na aina mbalimbali za latha ya asali kulingana na mauua ambayo nyuki wameasogelea, asali inaweza kuwa na latha ya matunda, harufu ya msitu au hata uchungu kidogo wa miti ya dawa. Kila kijiko cha asali kinabeba siri ya mazingira iliotokea, hivyo kuila ni kama kuonja sehemu ya arthi nambali ukiwa nyumbani kwako. Mwisho we, asali inanifundisha dhamani ya vitu vidogo Inatukumbusha kuwa matukio makubwa na matamu Mashana mara nyingi ya natokana na juhudi ndogondogo zinazofanywa kwauaminifu kila siku Asali nikielezo cha utamu, unapo unaopatikana baada ya kazi ngumu na uwepo wake mezani uongeza latha na tabasamu katika kila mlo.

Wakati wa mgogoro, hatua ya kwanza ni kuchagua ukimya badala ya hasira. Na amini kuwa maneno ya nayo nenwa wakati wa jazba ni kama mishale. Mara ya kisha atoka hayawezi kurudi na yanaweza kuwacha makovu ya siyo futika. Mimi huchukua muda wakupumua na kutuliza hisia zangu hili niweze kufikiri kwa akili ya baridi badala ya kuongozwa na miheko ya muda mfupi. Mimi hujaribu kuvaa vyatu vya mtu mwingine. Mgogoro maranyingi hutokana na kutolewana. Hivyo mimi hujiuliza. Ninini kinamfanya aseme au afanya hivi badala ya kutetea msimamo wangu kwa nguvu. Mimi husikiliza kwa makini ili nielewe hofu au mahitaji yake yaliyo ficha nyuma ya maneno makali kuelewa ninusu ya utatuzi Mimi ni muumini wa mazungumzo ya unyenyekevu Ninapo zungumza mimi hutumia lugha inayo jenga badala ya kushambulia Badala ya kusema wewe umefanya kosa mimi husema nilihisi vibaya pale jambo fulani lilipo tokea. Hii inamsaidia mwenzangu asijihisi kushambuliwa na kufungua mlango wa kutafuta suluhu ya pamoja inayo jali hisia ya pande zote mbili. Lengo langu kuu ni kulinda uhusiano kuliko kushinda hoja. Kuna wakati ni bora kupoteza hoja ili usimpoteze mtu. Kama nimefanya kosa mimi huomba msamaha kwa dhati bila kutoa visingiziyo. Na kama nimeonewa, mimi hujaribu kusamehe na kuweka mipaka mipya kwa amani. Nikijua kuwa amani ya muwe wangu inadhamani kuliko kuwa mshindi katika ugomvi.

Mimi ni mtu wa ubunifu wa asili. Kwangu mimi ubunifu sio tu kuchora picha au kuandika shairi. Bali ni uwezo wa kuanganisha vitu viwili vinavyo onekana havina uhusiano na kutengeneza kitu kipya chenye maana. Napenda kutafuta njia mbadala ya kutatua matatizo ya kuangalia ulimwengu kwa jicho la je ili linaweza kufanya vizuri zaidi. Pia ubunifu wangu unajitokeza katika luga ya mawasiliano na inapenda kucheza na maneno, kutumia mifano hai na kutengeneza tosira zinazofanya mazungumuzo yawe ya ladha. Naamini kuwa ujumbe wowote hata uwe mgumu kiasigani. Unaweza kueleweka kwa urahisi kama utawasilishwa kwa njia ya ubunifu inayomguza mskilizaji moyoni na akilini. Vile vile, mimi ni mpenzi wa ubunifu wa kufikiria. Mara nyingi hujikuta ni kitengeneza ramani za mawazo kichwani mwangu kuhusu miradi ya. Badae au mfumo inayoweza kurahisisha maisha ya watu. Ubunifu huu unanipa ni shati ya kuendelea mbele nakunizuia ni siingie kwenye mtego wa mazoea au kuchoshwa na mambo yale ya kila siku. Naona ubunifu kama njia ya kueleza uhuru wangu. Kila mtu ana alama ya kipeke ambayo anaweza kuiacha duniani kupitia kazi yake na ubunifu ndio chombo kinacho tu saidia kufanya hivo Kwangu kuwa ubunifu ni kuishi maisha yenye rangi, msisimko na utayari wa kukumbatia mabadiliko bila hofu.

Mimi ni mpenzi wa hesabu kwa sababu na iona kama luga ya ulimuengu. Tofauti na maneno ambayo ya naweza kueleweka vibaya. Hesabu hutoa ukweli usiowa na upendeleo. Kuna uzuri wakipeke katika jinsi namba zinavyo weza kuelezea kila kitu. Kwanzia mpangilio wa petho za uwa mpaka mzunguko wa sayari ya ngani. Napenda hesabu kwa sababu ya changamoto ya kutafuta suluhu. Kuna hisia fulani ya ushindi inayakuja pale unapokutana na fumbo ngumu na hatimaye baada ya kufikiri kwa kina unapata jibu sahihi, inanifundisha kuwa kila tatizoli na ufumbuzi. Ili mradi uwe na subra a na utumia kanuni sahihi na fikra. Vile vile, hesabu ni msingi wa mantiki na nidhamu ya akili. Inanifundisha kufuata hatua kwa hatua na kutoishi njiani. Katika maishani ya kawaida, hesabu inasaidia kufanya maamuzi ya busara. Iwe ni kupanga bajeti au yangu au kukadiria muda unawitajika kukamilisha jukumu fulani. Inanipa ujasiri wa kutegemea tuakimu badela ya haisi ya peke. Mwishowe naona hesabu kama nisana iliofichika. Ingao wengi uyona kama kitu kikavu cha namba tu. Kwangu ni kama muziki, kuna mpangilio na uwiano ambao unaleta amani moyoni, hesabu inanikumbusha kuwa ulimangu wetu hau kuumbwa kwa bahati mbaya bali unamsingi mara na kanuni zinazoweza kueleweka.

Mimi hupanga wiki yangu kwa kuanza na tathmini ya jumapili jioni. Kabla wiki haijaanza, mimi huandika malengo makuu matatu ninayotaka kuyatimiza. Hii inanisaidia kuamka jumatatu nikiwa na dira badala ya kuanza kukimbizana na tharula zinazojitokeza. Na kunipa utulivu wa akili kuanza safari yangu, mimi hutumia mbinu ya vitalu vya muda. Badala ya kuwa na orotha ndefu ya mambo ya kufanya, mimi hutenga masaa malumu kwa ajili ya kazi nzito zinazohitaji umakini mkubwa Hasaa hasubui wakati akili yangu ikiwa bado mbichi, masaa ya mchana na yaacha kwa ajili ya mikutano au kazi ndogo ndogo zisizo hitaji nguvu nyingi za kufikiri vile vile, mimi huacha nafasi ya kupumua kwenye ratiba yangu. Maisha ya na mambo ya kushtukiza, hivyo mimi sipangi kila dakika ya siku yangu. Kuacha nafasi ya kati, kuacha nafasi kati ya majukumu, kuna nisaidia kushugulikia mambo ya dharura bila kuvuruga ratiba nzima ya wiki. Na kuna nizuia nisijihizi nimelemewa na mzigo wa kazi. Mwishowe mimi hufanya mapito ya kila siku jioni. Kabla sijalala, mimi huangalia kile nilichofanikiwa na kile kilichobaki. Kisha nakihamishia kesho yake. Utaratibu huu unanisaidia nikiifunga siku yangu kifikra na kutulia Nikijua kuwa kila kitu kiko chini ya uthibiti na niko tayari kwa ajili ya mapambano ya siku inaofuata.

Hatua yangu ya kwanza kukubali udhaifu wangu bila hofu. Naamini kuwa kila mtu ana mapungufu na kutambua kile ambacho sikijui au ambacho nina udhaifu nacho ni mwanzo wa kukua. Badala ya kuficha makosa, mimi huyaweka wazi na kuyatazama kama maeneo yanayo hitaji uwekezaji zaidi wa muda na nguvu. Mimi huomba mrejesho kutoka kwa wenzangu. Mara nyingi watu wengi wanaweza kuona udhaifu ambao mimi sioni nawasikiliza kwa makini na bila utetezi. Nikichukua maoni yao kama darasa la bure. Hii inanisaidia kurekebisha mienendo yangu mapema kabla udhaifu huo hujaleta madhara makubwa kwenye wafanisi wa kazi. Mimi huweka mkakati wa makusudi wa kujifunza kama udhaifu wangu ni katika teknolojia mpya au mawasiliano. Mimi hutafuta kozi vitabu au hata mashauri na wa kunielekeza. Sishughulikii udhaifu wote kwa wakati mmoja. Mimi huchagua moja unaothiri kazi yangu zaidi na kufanyia kazi mpaka uwe imara. Mimi hujaribu kujenga timu inayoziba mapengo yangu. Hakuna binadamu aliye kamilika. Hivyo mimi hupenda kushirikiana na watu ambao wana nguvu katika maeneo ambayo mimi niko dhaifu. Hii inanifundisha unyenyekevu na inahakikisha kuwa kazi inakamilika kwa ubora wa hali ya juu. Huku mimi nikiendelea kujifunza kutoka kwa weledi wao.

Ninauzohevu wakusisimua wakufuga mbwa alie kuwa na akili nyingi. Alikuwa zaidi ya mnyama tu. Alikuwa rafiki wa kweli alie weza kutambua hisi ya zangu hata bila mimi kusemaneno. Kufuga kulinifundisha kuwa kunaluga hisio ya maneno inaweza kujanga husiano mkubwa kati ya binadamu na kiumbe kingine. Kufuga mnyama kulinifundisha maana halisi ya uwajibikajo. Kujua kuwa kuna kiumbe kinacho tegemea chakula maji na matibabu kutoka kwangu. Kulinifanya niwe na nidhamu zaidi. Ilikuwa ni darasa la kila siku la uvumilivu. Hasa wakati alipokuwa akiharibu vitu kwa utukutu. Lakini upendo wake husio na mashorti hulifanya kila changamoto iwe na dhamani. Na kumbuka furaha ya kurejea nyumbani na kulakiwa kwa msisimuko. Haijalishi siku yangu ilikuwa ngumu kiasi gani kuona mkia ukiyomba na macho enye furaha kuliniondolea msongo mawazo papo hako wanyama wanauwezo wakipekewa kukutumbuisha kuishi katika wakati uliopo na kufurahia vitu vidogo kama matembezi ya jioni au kucheza nje Mwishowe kufuga mnyama kulinipo unyenyekevu na huruma kwa viumbe vyote Unapoona jinsi mnyama anavyoweza kuumia, kuugua au hunaanza kudhamini maisha katika kila namna ilinifanya nione kuwa sisi zote ni sehemu ya ulimwengu mmoja na tunawajibu wakukutunza na kulinda viumbe dhaifu vilivyo mazigirani mwetu.

Katika historia ya mpira wa kikapu, jina linalo linalo ngara zaidi ni Michael Jordan, anachukuliwa na wengi kama mchezaji bora wa muda wote, kwa sababu ya uwezo wake wa ajabu wa kufunga na ushindani wake usio na kifani. Jordan hakubadilisha tu mchezo uwanzani. Bali aliufanya mpira wa kikapu kuwa bitha ya kimataifa kupitia chapa yake ya mafanikio yake na timu ya Chicago Bulls. Huwezi kumtaja mchezaji bora bila kumtaja Lebron James. Lebron ni mchezaji ambaye amevunja rekodi ya kufunga pointi nyingi zaidi katika historia ya NBA. Kinachomfanya awe wa kipekee ni uimara wake wa muda mrefu. Anaweza kuchaza katika kiwango cha juu sana kwa zaidi ya miungoni miwili. Akionyesho uwezo mkubwa wa kutoa pasi, kuzuia na kuongoza timu yoyote anayochezea kuelekea ubingwa. Tunaye marehemu Kobe Bryant. Ambaye alijulikana kwa mamba mentality. Kobe alikuwa mfano wa nidhamu na kazi ngumu. Aki Akitumia maisha yake yote na timu ya Los Angeles Lakers mtindo wake wa uchezaji uliwaongoza vijana wengi duniani kote kuamini kuwa, kwa mazoezi makali na utulivu wa akili Unaweza kushinda changamoto yoyote uwanjani na hata nje uwanja Mchezaji bora hutegemea unachothamini zaidi kwenye mchezo Ikiwa unapenda ufundi wakurusha mpira kutoka mbali Nitamchagua Stephen Curry Ikiwa unamtafuta utawala wa kimwili Utamfikiria Shaquille O'Neal mpira wakikapu ni sanaa. Na kila mmoja wa mchezaji hawa ameacha alama isiofutika ambayo inaendelea kuhamasisha vizazi vipya kila siku.

Nimeshawahi kwenda na kila safari huwa ni uzoefu wa kipekee wa akili Kwangu maonyesho ya sanaa sio tu kuangalia picha ukutani bali ni kama kusoma shajara ya msanii iliowazi. Kila mchoro au sanamu ni sauti inayojaribu kusema jambo kuhusu jamii. Upendo au ata maumivu ambayo maneno ya kawaida hayawezi kueleza. Mimi huvutiwa na utulivu uliopo ndani ya nyumba za sanaa. Kuna heshima fulani na ya kimia inayotawala maeneo haya. Ambapo inakuhimiza kusimama na kutafakari mazingira hayo yanaruhusu akili yangu kupumzika na kuanza kuona undani wa mambo. Nikijaribu kuelewa kwa nini msanii alichagua rangi fulani au kwa nini alichonga umbo kwa namna ile vile vile maonyesho ya sanaa hunisaidia kupata mtazamo mpya wa maisha. Mara nyingi wasanii huonyesha mambo tunayoyaona kila siku lakini kwa jicho la tofauti kabisa. Hii inanifundisha kuwa hakuna ukweli mmoja tu duniani. Kila mmoja wetu ana lensi yake ya anayotumia kutazama ulimwengu. Na sanaa ni daraja linalounganisha mitazamo hiyo tofauti. Mwishowe mimi hupenda kuzungumza na wasanii wenyewe kama wakipatikana. Kusikia hadithi ilio nyuma ya kazi ya sanaa huongeza thamani ya kile unachokiona Inanikumbusha kuwa kila mfanikio mkubwa ni matokeo ya safari ndefu ya majaribio makosa na ujasiri wa kuonyesha ulimwengu kile kilicho ndani ya moyo wako.

Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu na ndugu Naamini kuwa michezo ni kiungo muhimu kinacho unganisha watu Hivyo mimi hutumia muda huo sio tu kwa ajili ya ushindani bali kama fursa ya kucheka na kubadilishana mawazo Kwangu mshiriki bora wa mchezo ni ule anayeweza kuleta furaha hata matukio ya uwanjani hayajakaa upande wetu Mimi hucheza na watu wenye uzoefu mkubwa kunizidi huu ni utaratibu nilioweka ili nijifunze Unapocheza na mtu anayekuzidi uwezo iwe ni katika mchezo wa bao au soka unalazimika kufikiri haraka na kuboresha mbinu zako Hawa ni walimu wangu wa uwanjani ambao wananisaidia kuwa na kutoishia kwenye kiwango kile kile kila siku Mimi hupenda kucheza na watoto. Kuna kitu cha kipekee unachokipata unapocheza na watoto, wanakuonyesha maana ubunifu usio na mipaka na furaha ya kweli Watoto hawachezi kwa ajili ya zawadi au sifa bali wanacheza kwa sababu ya mchezo mwenyewe Hali hii inisaidia kurudisha unyenyekevu na kunikumbusha kutochukulia maisha kwa uzito ulipo uliopitiliza kila wakati Wakati mwingine mimi hucheza dhidi yangu mwenyewe. Katika michezo ya akili kama mafumbo au hata kukimbia asubuhi mshindani mkubwa wangu mkubwa huwa ni mimi wa chana. Ninajaribu kuvuja rekodi yangu mwenyewe na kuona kama naweza kuwa bora zaidi kuliko nilivyokuwa awali Hii inanijengea nidhamu binafsi na kudhibitishia kuwa kikomo cha mafanikio yangu kipo mikononi mwangu.

Mimi husherekea mafanikio ya timu kwa kutoa shukurani za thati kwa kila mwanachama. Naamini kuwa ushindi si matokeo ya mtu mmoja, bali ni mkusanyiko wa juhudi ndogo ndogo za kila mmoja. Mimi hupenda kutacha hadharani mchango wa kipeke wa kila mtu hata ule uliofanyika nyuma ya pazia. Ili kila mtu haisi kuthaminiwa na kuwa sehemu ya ushindi huo. Mimi hutumia muda huo kujumuika pamoja nje ya mazingira ya kazi Iwe kuni kupata chakula cha mchana pamoja au kukusanyika kwa mazungumuzo yasiyo rasmi Wakati huu unatusaidia kuimarisha vifungo vietu vya kirafiki Sherehe hizi za kijamii huondoa lile vumbi la uchovu na mapambana na kutukumbusha kuwa sisi ni binadamu kabla ya kuwa wafanyakazi au wachezaji. Mimi hupenda kuweka kumbukumbu ya ushindi huo. Inaweza kuwa picha ya pamocha tunzondogo au ata ujumbe mfupi wa mandishi utakaobaki kama kielelezo cha kile tulichoweza kukifanikisha. Kumbukumbu hizi utumika kama nishati wakati tunapokutana na nyakati ngumu huko mbeleni. Ziki kumbasha kuwa kama tuliweza kushinda jana Tunaweza kushinda tena leo Mimi husherehekea kwa kutafakari hatuwa tulizopiga Tunapo furahi Mimi hupenda tulizane ni kitu gani kilifanya tufanikiwe wakati huu Hii inatusaidia kugeuza ushindi kuwa somo la kudumu kusherehekea kwa namna hii kunatupa hamasa ya kutaka kupata ushindi mwingine mkubwa zaidi tukiwa na umoja na nguvu mpya.

Mimi hutumia muda mwingi mtandaoni kwa sababu ndiko ofisi yangu iliko. Hata hivyo mimi ni muumini wa bora wa muda badala ya wingi wa masaa. Ninajitahidi kuhakikisha kuwa kila dakika ninayoitumia mtandaoni ina tija. Iwe ni kwa ajili ya kujifunza kitu kipya, kusaidia watu kupata majibu na kufuatilia matukio muhimu yanayotokea ulimwenguni. Mimi huweka mipaka madhubuti ya kidigitali. Ni rahisi sana kupotelea kwenye ulimwengu wa mitandao ya kijamii na kuanza kupoteza muda bila kujitambua. Ili kuepuka hili, mimi hutumia zana za kufuatilia muda na kuzima arifa, zisizo za lazima. Hii inanisaidia kubaki na umakini kwenye kazi yangu kuu bila kuvuruga na kelele ya mtandaoni. Mimi hutenga muda wa kuchomoa betri. Kila siku naamini kuwa ili akili iwe na ubunifu inahitaji muda wa kukaa mbali na vioo vya simu au kompyuta Wakati huu mimi hutumia kusoma kitabu cha karatasi kufanya mazoezi au kuzungumza na watu ana kwa ana Hii inanisaidia kurudi mtandaoni nikiwa na nguvu mpya na mtazamo safi Lengo langu ni kua mtumiaji mwenye busara wa teknolojia mtandao ni chombo chenye nguvu sana. Unaweza kukujenga au kukubomoa kulingana na unavyotumia kwa kupanga masaa yangu vizuri nahakikisha kuwa mtandao unatumika kama daraja la kufanikisha kwenye malengo yangu na sio kizuizi kinachonifanya nishindwe kufurahia maisha halisi ya nje.

Mchezo mmoja ambao nimekuwa nikiutamani sana kujaribu ni tenisi. Navutiwa na jinsi unavyohitaji mchanganyiko wa nguvu za mwili, kasi ya kukimbia na umakini mkubwa wa akili. Katika tenisi, kila pigo linaitaji uhesabupembe na nguvu kwa usahihi wa hali ya juu, jambo ambalo linaendana sana na upendo wangu wa hesabu na mantiki. Ningependa kujaribu mchezo wa kuteleza kwenye maji, ingawa unaonekana kuwa na changamoto kubwa, wazo la kujifunza jinsi ya kusoma mienendo ya bahari na kutafuta uyani, juu ya wimbi linanisisimua, naona mchezo huu kama somo la unyenyekevu mbele ya nguvu za asili na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya haraka. Mchezo wa sataranji ni kitu ambacho ningependa kukibobea zaidi. Hata kama ni naifahamu misingi yake natamani kuingia ndani zaidi kwenye mbinu za kiulizi na kishambulizi Sataranji ni kama vita ya kifikra ambapo kila hatua unayopiga ina matukio ya mbali na hiyo inanifundisha kuwa na subira na kufikiri hatua tano mbele kabla ya kufanya maamuzi. Michezo hii yote kwangu ni fursa ya kupanua mipaka yangu. Kujifunza mchezo mpya kunanifanya nijihisi kama mwanafunzi tena. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ukuaji wa akili. Inanikumbusha kuwa ulimwengu una mambo mingi ya kusisimua, ya kugundua, na kila ujuzi mpya unaongeza rangi na ladha kwenye safari yangu ya maisha.

Ushauri wangu mkuu ni huu kuwa nafadhila kwako mwenyewe. Mara nyingi sisi ni wakosoaji wakubwa na nafsi zetu kuliko tunavyo wakosoa wengine. Tunapo kosea, tunajihukumu kwa ukali badala ya kujichukulia kama mwanafunzi anaye jifunza. Ukijifunza kujisamehe na kujipa nafasi ya kukua, utapata amani na nguvu ya kusonga mbele kwa ujasiri zaidi. Na kushauri usiache kamwe kuwa na udadisi ulimwengu unabadilika kwa kasi sana na siri ya kubaki natija ni kuwa na kiu ya kujifunza kila siku Usiridhike na kile unachokijua leo soma vitabu zungumza na watu wenye mitazamo tofauti na jaribu vitu vipya akili inayo uliza maswali ni akili inayo baki kuwa changamoto na yenye ubunifu Mthamini mtu kuliko kitu katika mbio za kutafuta mafanikio, mali au vyote ni rahisi kusahau mahusiano ya kibinadamu. Lakini ni ukweli ni kwamba mwishowe wa siku furaha ya kweli haitoki kwenye akaunti ya benki bali kwenye upendo na uaminifu ulio jenga kwa watu wanao kuzunguka. Wekeza mda wako kwa watu, wasikulize na wajali kwa dhati. Mwishowe, amini kuwa una mchango wakipekee duniani. Usijilinganishe na wengine kwa sababu safari yako ni yako pekee. Kila changamoto unayopitia inakujenga kuwa mtu imara zaidi. Ishi kwa uadilifu, fanya kazi kwa bidii na kila unapopata nafasi. Jaribu kuwa nuru kwa mtu mwingine duniani inahitaji upendo na mchango wako zaidi ya unavyodhani.

Utaratibu wangu wa asubuhi huanza na kimya na utulivu. Kabla sijagusa kifaa chochote cha kielektroniki, mimi hutumia dakika chache kuketi na kuvuta pumzi ndefu. Huu ni wakati wangu wa kutafakari na kuweka nia njema na jinsi ninavyo taka siku yangu iwe. Nikijitenga na kelele za dunia kwa muda mfupi. Baada ya hapo, mimi hufuata ratiba ya kuchangamsha mwili. Mimi hunywa glasi kubwa ya maji ili kuamsha mfumo wangu wa mmeng'enyo Kisha hufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viongo. Hii inanisaidia kuondoa uvivu wa kitandani na kuhakikisha damu inatembea vizuri. Jambo linalo nifanya niamke, kifikra na kimwili. Hatua inayofuata ni chakula cha akili. Mimi hupenda kusoma kurasa chache za kitabu au kusikiliza mafunzo mafupi ya asubuhi wakati nikijianda badala ya kuanza na habari za kushitua au baruapepe za kazi. Mimi huilisha akili yangu maarifa chanya yanayo nijengea ujasiri na ubunifu kabla ya kuanza kuwahudumia wengine.

Usiku kabla ya kulala, mimi huanza kwa kujitenga na vioo vya ki elektroniki. Takribani saa moja kabla ya kupumzika. Mimi huzima simu na kompyuta ili kulinda akili yangu dhidi ya mwanga wa buluu na msisimuko wa taarifa za mtandaoni. Hii inanisaidia kuanza mchakato wa kutulia na kuashiria mwili wangu kuwa wakati wa mapumziko umefika. Pia, mimi huufanya tathmini ya shukrani. Mimi hujiuliza mambo matatu yaliotokea mchana ambayo ninayashukuru. Iwe ni ushindi mkubwa kazini au mazungumzo mazuri na rafiki. Zoezi hili ndogo hunisaidia kulala nikiwa na isia chanya ya na amani. Badala ya kuhangaika na fikra za mambo yalioenda vibaya au changamoto ya kesho. Vile vile, mimi hupenda kusoma kitabu cha karatasi. Kuna utulivu wakipekee unaokuja na kugeuza kurasa ya za kitabu halisi wakati, chumba kikiwa na mwanga hafifu. Kusoma hadithi au maarifa mapya jioni, kunanisaidia kusafiri kifikra na kuachana na majukumu ya siku. Jambo ambalo mara nyingi hunipelekea kupata usingizi mnono na wa haraka. Mwishowe mimi hufanya maandalizi mandogo ya asubui inayo fuata. Mimi huandaa nguo nitakazovaa na kuandika jukumu kuu la kwanza la kesho. Kwa kufanya hivi, ninaiondolea akili yangu mzigo wa kufanya maamuzi mandogo asubui na kuniruhusu kulala nikiwa na uhakika kuwa kila kitu kiko tayari kwa kuanza siku mpya kwa utaratibu.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni babu yangu. Yeye hukua na shahada za chuo kikuu, lakini alikuwa na hekima kubwa ya maisha. Siku moja nikiwa nimekata tamaa baada ya kushindwa kwenye jaribio langu. Aliniambia mjukuu wangu, mti wenye matunda ndiyo unaopigwa mawe kila siku. Usihuzunike kwa sababu ya vikwazo. Alinifundisha kuwa ustahimilifu ni muhimu kuliko akili kubwa. Aliniaminisha kuwa kila mara unapoanguka unapaswa kuangalia ni wapi ulipoteleza na siyo wapi ulipoanguka. Mafundisho yake yalinifanya nielewe kuwa kushindwa siyo mwisho wa safari. Bali ni darasa la lazima kuelekea kwenye mafanikio ya kudumu. Alinifundisha dhamani ya unyenyekevu na uaminifu. Alikuwa akisema kuwa sifa ni kama kivuli, kinaweza kuwa kikubwa au kidogo, lakini tabia ndiyo mti halisi kupita yenye. Yeye, nilijifunza kuwa ni bora kuwa maskini mwenye uadilifu kuliko kuwa tajiri aliyepoteza utu wake na amani ya moyo. Mwishowe alinifundisha kuishi kwa ajili ya wengine. Aliamini kuwa mkono unaotoa ndio unaobarikiwa. Na kwamba maisha yetu yana dhamani pale tu tunapogusa maisha ya watu wengine kwa wema. Hekima hii inaendelea kuniongoza kila siku. Ikinikumbusha kuwa mafanikio ya kweli yanapimwa kwa idadi ya watu uliowasaidia kutabasamu.

Napenda sana kupiga picha kwa sababu naona upigaji picha kama njia ya kusimamisha muda. Kuna uzuri wa kipekee katika kunasa tabasamu la ghafla, mwanga wa jua unavyozama au rangi ya kipekee za ua ambalo linaweza kunyauka kesho. Picha inakuwezesha kuhifadhi hisia na kumbukumbu ambazo maneno peke hayawezi kuzielezea kikamilifu. Upigaji picha unanifundisha kuona undani wa mambo. Badala ya kupita tu na kutazama kitu kwa haraka kamera inanilazimisha kutulia na kuangalia pembe vivuli na maumbo madogo madogo ambayo mara nyingi watu huyapuuza Inanifanya nithamini zaidi ulimwengu unao nizunguka na kugundua kuwa kila kitu kina uzuri wake kikionekana kwa jicho sahihi vile vile, napenda kupiga picha kwa sababu ni aina ya sanaa inayoweza kushirikisha wengine. Hakuna kitu kinacho nifurahisha kama kuonyesha mtu picha niliopiga na kuona jinsi inavyo mguza na kumfanya au kumfanya akumbuke jambo fulani muhimu maishani muake. Picha ni lugha ya ulimwengu haihitahaji mkalimani ili mtu aelewe uzuri au ujumbe uliopo ndani yake. Kupiga picha ni tiba ya akili kwangu. Inapo kuwa nyuma ya lensi mimi huzingatia. Kile kilicho mbele yangu tu. Jambo linalo nisaidia kusahau kelele na changamoto za kila siku. Inanipa nafasi ya kuwa mbunifu na kunieleza. Nikijua kujieleza. Nikijua kuwa kila picha inayopiga ni sehemu ya hadithii yangu na mtazamo wangu wa kipekee juu ya maisha.

Mji ambao ningependa sana kutembelea ni Kyoto nchini Japan. Ninavutiwa na jinsi mji huo unavyoweza kuunganisha maendeleo ya kisasa na utamaduni wa kale kwa namna ya kipekee. Wazo la kutembelea kwenye bustani za zen zenye tu utulivu na kuona mahekalu ya ambao yalioudumu kwa karne nyingi linanisisimua sana kifikra. Ningependa kuenda kyoto ili kushuhudia msimu wa kuchanua kwa maua ya cherry blossoms rangi ya pinky inayotanda mjini kote inasemekana kuwa na uzuri unaotuliza moyo na akili Kwangu huu ni mfano wa sanaa ya hasili inayo tukumbusha dhamani ya uzuri unapita na unanipa hamu ya kunasa mandhari hayo kupitia lensi ya kamera yangu Navutiwa na nidhamu na ustaarabu wa watu wa huko Japani inajulikana kwa unyenyekevu usafi na heshima kwa wakati ambayo mambo ambayo mimi na ya thamini sana katika maisha yangu ya kila siku Ningependa kujionea jinsi maadili hayo yanavyofanya kazi katika jamii yao na labda kurudi na masomo mapya ya jinsi ya kuboresha ufanisi wangu.

Mimi husikiliza zaidi muziki wa ala pekee, hasa piano na violin. Napenda haina hii ya muziki kwa sababu haina maneno yanaoweza kunitoa kwenye mstari wakile na chokifanya. Inanitegenezea mazigira ya utulivu ya nayo ni ruhusu kufikiri kwa kina na kuongeza ubunifu wangu. Iwe ni wakati wa kusoma au kutatua matatizo magumu. Mimi ni mpenzi wa muziki wa jazz. Kuna uhuru wakipekee katika jazz jinsi wanamziki wanavyocheza na sauti na kufanya majaribio ya midundo kunanikumbusha kuwa maisha sio lazima yawe na mpangilio ulio pitiliza kila wakati. Jazz hunifundisha kukubali mabadiliko ya gafla na kudhamini uzuri unao weza kutokana na mambo yasiotarajiwa. Mimi husikiliza nyimbo za kitamaduni na asili. Kutoka sehemu mbalimbali duniani, muziki huu hunabeba simulizi za kale, hisia za jamii na utambulisho wa watu.

Njia yangu kuu ya kushirikiana na timu ni kupitia mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Ninaamini kua migogoro mingi ya kuchelewa kwa kazi hutokana na kutoelewana. Kwa hiyo, mimi huakikisha kila moja anajua malengo yetu ni nini. Nani anafanya nini na kwa nini tunafanya hivyo? Ili sote tuwe kwenye ukurasa moja. Mimi ni msikilizaji makini. Katika timu, kila mtu anamatatizo na ya kipekee ambao unaweza kuwa suluhisho l tatizo tunaloka biliana nayo. Mimi hutoa nafasi kwa wenzangu kutoa mawazo yao kila kuwaku kuwa kuhukumu. Bila kuwa hukumu na mara nyingi mchanganyiko wa mawazo, hayo ndiyo huleta matokeo bora zaidi kuliko wazo la mtu mmoja pekee. Vile vile, mimi hupenda kusaidiana pale mmoja wetu anapokwama, kushirikiana haimaanishi tu kufanya sehemu yako, bali ni kuhakikisha timu nzima inavuka mstari wa ushindi. Ikiwa mwenzangu anamzigo mkubwa au anaba anabali, anakabiliwa na changamoto ya kiufundi. Mimi hujiingiza kutoa msaada wangu ili tusipoteze kazi zetu kama kikundi. Mwishoe, mimi huchochea, utamaduni na kupeana mrejesho. Tunapo fanya vizuri, mimi ni wakwanza kusherehekea juhudi za wenzangu. Tunapo kosea mimi huchochea mazungumzo ya jinsi ya kurekebisha badala ya kutafuta nani wakulaumiwa. Hii hinajenga hali ya kuaminiana na kufanya kazi kuwa sehemu ya kufurahisha na yenye maendeleo.